Ushauri mwingine naweza kupatia mtu ni ushauri ya biashara, napenda sana biashara, napenda sana tukikaa chini tujadiliane mawazo yenye tunaweza angalia kimaisha yetu na biashara, iyo ndio mawezo naweza taka kuambia mtu mwenye.

Unasoma gazeti, nasoma gazeti kila siku asubuhi na mapema na tuma mtoto wangu kwa Kwa duka na mwambia anunue gazeti na tunasoma mambo yenye inaendelea ya taifa yetu leo Magazeti ni kitu ya muhimu sana Ukisoma una.

Napenda kuadika kwa kompyuta. Kwa kompyuta ni rahisi sana. Inarahisisha mambo vizuri sana na unateki wakati mdogo sana kuadika. Lakini kwa mkono unaezateki time kubwa sana kuadika. Kwa kompyuta ni izia na unataip kwa dakika chache sana.

Nashughulikia muda, first nikifika kazini mimi huosha hiyo ofisi yangu alafu na arrange kila kitu. After kuarrange kila kitu nangoja client waingie juu niwashughulikie sasa nawashugulikia nimpango na ki halalia.

Shughuli zangu za wikedi ni kutoka kuamka asubui na mapema, kujitayalisha, kukunywa kinywajicha, mchana, alafu, kuenda kutebea, juu iyo ndiyo time yangu ya kupumzika, naenda kwa hoteli, tunakula, tunakunywa, iyo ndiyo kitu ya muhimu.